Mimi ni mtu ambaye huwa napenda kuangalia nyota. Mimi huangalia nyota nyakati za usiku. Hasa wakati ambao kuna upunguvu wa mvua. Yaani wakati wa kiangazi ambapo kuna upunguvu wa mawingu angani. Na ninapo angalia nyota huwa na hisi ya kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo nikifanya yataenda vizuri.

Mimi hua napenda kutumia kompyuta kwa kufanya mambo mbali mbali kwa mfano wakati ninapotaka kuwasiliana na wale watu wanaopatikana katika sehemu za umbali kama marekani na ulaya mimi hua natumia programu muhimu ambazo ziko katika kompyuta yangu kwa mfano zoom google meet na hata mikutano mingine ambayo hua napenda kuhudhuria alafu wakati mwingine pia hua natumia kompyuta yangu kufanyia utafiti.

Mimi huwa naoga mara mbili kwa siku. Kwa mfano, ninapotoka kazini, mimi hufanya mazoezi. Na baada ya mazoezi, huwa mwili wangu umetiririka na jasho. Kwa hivyo, huwe inanibidi nioge hayo masaa ya jioni. Lakini wakati wa asubuhi pia, mimi hua naoga baada ya kufanya mazoezi. Ili, nijitayarisha kuenda kazini.

Mimi huwa natumia mitandao ya kijamii kwa mfano Facebook, Instagram, Twitter na hata TikTok. Na hizi ni mitandao ambazo huwa zinanisaidia wakati ninapotaka kwasiliana na wale ambao wanapatikana sehemu za mbali kama vile bara ulaya na marekani. Na hili ni jamba ambalo huwa linanisaidia pia katika utafiti na kufuatilia habari ambazo zina jiri hivi sasa.

Wakati wa furaha, mimi hua nafanya mambo mbali mbali ili niweze kujifurahisha. Kwa mfano, mimi hua napenda kusikiza mziki na wakati mwingine hua pia natazama video katika mtandao. Na hili ni jambo ambalo hua linanifanya nitulie akili na pia hua linanifanya niweze kuchangamuka zaidi.